Kazini kuna changamoto nyingi ambazo hukutana nazo na kila moja hunifundisha jambo jipia kuhusu uvumilivu, nidhamu na namna ya kubaliana na hali tufauti. Changamoto hizi ni sehemu ya safari ya kazi na ingawa wakati mwingine zinaweza kuwa ngumu hunijenga kiakili, kitaalamu na hata kibinafsi. Kila siku kazini huja na hali mpya, watu tufauti na matarajio mapya. Jambo linalofanya kazi iwe na changamoto na pia fursa ya kujifunza. Moja ya changamoto kubwa zinakutana nazo kazini ni msongo wa kazi na muda. Mara nyingi kuna majukumu mengi yanayoitaji kukamilishwa kwa muda mfupi na hii hunifanya nijisikie shinikizo. Kusimamia muda vizuri huwa si rahisi hasa wakati majukumu yanapoongezeka ghafla au mabadiliko yanapotokea bila kutarajiwa. Hata hivyo, changamoto hii hunifundisha kupanga kazi kwa vipaombele, kugawanya majukumu na kujifunza kusema hapana pale inapobidi. Changamoto nyingine ni mawasiliano na watu tofauti kazi. Kazini unakutana na mtu na watu wenye tabia, mitazamo na njia tofauti ya kufanya kazi. Wakati mwingine kutoelewana hutokea au mawasiliano yanakuwa magumu kutokana na tofauti za mawazo, hii hunifanya nijifunze kuwa mvumilivu kusikiliza zaidi na kuwasiliana. Kuwasiliana kwa uwazi na heshima. Ingawa ni changamoto, imenisaidia kukuza ujuzi wa mawasiliano na mahusiano ya kikazini. Pia kuna changamoto ya mabadiliko ya haraka katika mazingira ya kazi. Teknolojia hubadilika, taratiu hubadilika na matarajio yya kazi hubadilika. Wakati mwingine, ninahitaji kujifunza mambo mapya haraka ili kuendelea kuwa na ufanisi. Hii inaweza kuwa ngumu hasa kama mabadiliko ya nakuja kwa wakati mmoja. Lakini kwa upande mwngine, changamoto hii imenifanya nijifunze kubadilika kuwa wazi kwa kujifunza na kutokubali nyuma. Changamoto hudunisha motisha ya nguvu, pia ni kawaida kazini kuna nyakati ya ambapo kazi inaweza kuwa ya kurudia-rudia au kuchosha na hapo motisha inaweza kupungua. Katika hali hizi. Hujiitatahidi kujikumbusha malengo yangu kwa nini nilianza na umuhimu wa kile ninachofanya. Hii hunisaidia kuendeleza hata pale ambapo hamasa inapungua. Changamoto nyingine ni kusimamia matarajio ya wakubwa na wateja. Wakati mwingine, matarajio yanaweza kuwa makubwa sana au hayana hayako wazi. Hii huleta shinikizo la kufanya kazi kwa ukamilifu kila wakati. Katika hali kama hizi, hujitahidi kuwasiliana mapema, kuuliza maswali na kuelewa mahitaji kabla ya kuanza kazi. Hii hunisadia kupunguza makosa na kuongeza ufanisi. Pia kuna changamoto ya kushughulikia makosa na kukosolewa. Hakuna mtu anayependa kukosolewa lakini kazini ni sehemu ya mchakato wa kujifunza. Wakati mwingine makosa hutokea na ni lazima kuyakubali, kujifunza, na kuendelea mbele. Changamoto hii inanifundisha unyenyekevu na umuhimu wa kuboresha kazi kila wakati kila bila kukata tamaa. Bila kukata tama. Changamoto ya usawa kati ya kazi na maisha binafsi pia ni jambo linalonigusa. Wakati mwingine kazi inakuwa muda mwingine mwingi kiasi kwamba inabaki muda mdogo wa kwa familia, marafiki au mapumziko. Hiyo hunifanya nijihitaji kuweka mipaka kupanga muda vizuri wa kuhakiisha napata muda wa kupumzika ili kuepuka uchovu wa kupita kiasi. Pia ninakutana na changamoto ya kufanya kazi na rasilimali chache. Wakati mwingine vifaa, muda au msaada hupatikana vya kutosha, lakini bado matokeo yanatarajiwa. Hii.

Mazingira ya kazi ninayopendelea ni yale yanayoniruhusu kuwa na tija, furaha na ufanisi, lakini pia yanayochangia ukuaji wangu binafsi na kitaaluma. Siyo tu kwamba nilipokuwa nikitafakari ni aina gani ya mazingira ya kazi ninayopendelea. Kuna kipengele vingi vinavyoshirikiana kuunda hali ya kushirikiana na ya motisha na yenye amani. Kwanza kabisa, napendelea mazingira ya kazi ambayo ni ya heshima na yenye usawa. Hii inamaana kwamba kila mfanyikazi, anaheshimiwa bila kujali cheo, uzoefu au kabila. Mahali ambapo heshima ipo watu wanashirikiana kwa urahisi, migogoro hupunguzwa na kila mtu anajisikia kuwa sehemu muhimu ya timu. Kwa mfano, nikiwa kazini ambapo maoni yangu yanathaminiwa, nina motisha ya kutoa, mawazo yangu bila hofu ya kukoselewa kwa njia isiyo ya heshima. Hii hunifanya nijisikie kuhusika zaidi katika kazi na kuchangia kikamilifu. Mazingira ya kazi, ninayopendelea pia ni yale yanayohimiza ushirikiano na kazi ya pamoja. Sipendi kuwa mahali ambapo kila mtu anafanya kazi yake pekee bila kuzingatia wengine. Kazi ni rahisi na yenye tija zaidi pale ambapo timu inashirikiana, mawazo yanashirikiana na kila mmoja anaweza kusaidia mwingine. Ushirikiano huu hunisaidia kujenga uhusiano mzuri wa kazi. Kutoa motisha ya pamoja na pia huimarisha ubunifu kwani kila mtu anashirikisha mawazo yake kwa manufaa ya timu nzima. Vile vile napendelea mazingira ya kazi yanayochangia motisha au ukuaji wa kibinafsi. Sitaki kuwa sehemu ya kazi inayokufa bali inataka mazingira ambapo ninaweza kujifunza kila siku kukua, kukua, kitaaluma na kupata changamoto. Zinazonisukuma kwa bora zaidi. Hii inaweza kuwa kipitio mafunzo ya ndani ushauri kutoka kwa wezangu au hata majukumu mapya yanayoinua ujuzi wangu. Hali kama hii hunifanya nijisikie kuwa kazi yangu, siyo kazi tu bali ni nafasi ya kujijenga na kunikisha ndoto zangu za muda mrefu. Napelekea pia mazingira yenye utulivu na kidogo cha msongo wa mawazo ingawa kazi kila wakati huwa na changamoto napendelea mahali ambapo mtu anaweza kufanya kazi kwa utulivu bila kelele nyingi au vishawishi visivyo vya lazima. Utulivu huu hunisaidia kuzingatia majukumu yangu vizuri, kufanya kazi kwa ubora, zaidi, na pia kuondoa msongo wa kili. Hali kama hiyo pia huniruhusu kuwa na mawazo safi na ubunifu, zambo ambalo linachangia ubora wakazi niliyoiweka. Ninathamini pia uhuru katika kufanya kazi napendelea mazingira ambayo ninaweza kupanga muda wangu kuamua njia bora wakukamilisha majukumu na kuchukua hatua za kiubunifu bila kufungwa kwa sheria zisizo za maana uhuru huu haupo kwa kupuuza maadili au malengo ya kazi bali ni uhuru wa kiubunifu unaunisa kuwa ninaaminika na ninanafasi ya kufanya kazi kwa njia yangu hali kami hii hunipa motisha kubwa na kurahisisha kupata matokeo bora mazingira ya kazi yanapoendelea pia ni yale yenye ushirikiano mzuri kati ya wasimamizi na wafanyikazi hii inamaana kwamba viongozi wanatusikiliza kutoongoza na mfano. Na kutupa mawa mwongozo pale inapohitajika badala ya kudhibiti kwa nguvu au kwa hofu uongozi wa aina hii hunifanya nijisikie huru kutoka mwanzo yangu kushirikiana na.